Mnyama ninayempenda sana na ambaye ningependa kumfuga ni umbwa hasa wa aina ya German Shepherd. Umbwa hawa wanaonekana wenye nguvu na akili nyingi sana. Tabia ninayopenda zaidi kwa umbwa ni uaminifu wao kwa binadamu na jinsi wanavyoweza kutoa ulinzi nyumbani kitu cha kuchekesha kuhusu mbwa ni jinsi anavyofurahia na kurukaruka kila wanapokuona ukirudi nyumbani. Napenda wanyama hawa kwa sababu wanakupa urafiki wa kweli na furaha wakati wote.